Kitabu ni nacho kipenda sana. Ni kitabu ambacho kinaitwa Damu Nyeusi. Hiki ni kitabu ambacho kimeandikwa na mwandishi mashuhuri. Anaitwa Ken Walibora. Kitabu hiki nilikisoma wakati nilikua chuo cha sekondari. Tulikwa tunavisoma darasani. Ni kitabu ambacho kinaongelelea kuhusu vile ambavyo watu wananyanyaswa, walio matajiri, viongozi, wanakua na ufisadi, kisha wananyanyasa ambao wale watawaliwa. Ni kitabu ambacho ni kitamu sana. Hata kama sio historia hasa ambayo imefanyika lakini, mawazo ya mwandishi yanafaidi watu wengi kwa sababu yanaonyesha mambo ambayo yanaendelea katika maisha ya kila siku ya mwanadamu. Kitabu hiki mhusika ambaye ninamkumbuka sana ni mhusika Imani na Amani. Hao ndio wahuzika nawakumbuka vizuri kwa hiyo kitabu. Na mwenye napenda sana kwa hiyo kitabu kama muhuzika ni imani. Kitabu hiki nimekijua wakati nilikuwa katika shule ya upili ya sekondari. Na mwalimu wangu wa Kiswahili ndiye alinishauri nisome kitabu hiki. Lakini kitabu ambacho nigependa kusoma zaidi, si cha mwandishi uyu, siyo cha Ken wa Libora. Ningependa kusoma kitabu kuhusu chanzo cha uvumbuzi, nisome kuhusu Albert Einstein, nisome kuhusu Isaac Newton, nisome kuhusu hawa wavumbuzi maarufu ambao walivumbua mambo ambayo yamekuja kuisaidia dunia.

Jambo ambalo linafanya nifurahie sana ni wakati niko pamoja na familia yangu, wakati nimepatana na dada yangu, pamoja na ndugu zangu. Hilo ni jambu ambalo linanifurahisha sana kwa sababu nawapenda sana. Siwezi kuwa na familia ingine na hao ndiyo mwanzo na mwisho wa dunia yangu nawapenda kutoka kwa roho yangu. Na hakuna kitu ambacho kinaeza wazidi. Kwa hivo, jambo ambalo linanifuraisha sana. Ni wakati ninapatana na familia yangu. Tunakula, tunakunywa, tunasherehekea. Na tunakaa kwa amani.

Somo ambalo nililipenda sana shuleni, ni somo la physics. Hili ni moja wapo ya masomo ya sayansi. Physics nilikua naipenda sana kwa sababu ni somo ambalo linanifungua macho. Ninaona jinsi mambo mingi kama stima na magari jinsi yanavyo weza kufanya kazi. Kwa hivyo, Physics ni somo ambaro niliripenda sana.

Kwa hakika, mimi napenda chakula cha halaka ama fast food. Sana sana napenda KFC. KFC wanapika kuku na chips. Hao ndiyo ambao napenda sana. Na pia hoteli zetu za loko hapa kwetu. Pia napenda ambao wanapika chips na kuku na soda. Nawapenda hao.